Kwa kweli ninapenda sana kununua vitu mtandaoni. Sababu kubwa ni kwamba inaniokolea muda mwingi badala ya kwenda sokoni au madukani. Mimi natumia apps kama Dreamia au Instagram kutafuta nguo na vifaa vya nyumbani. Inafurahisha kuona bidha mbalimbali kwa simu yangu tu. Kisha ninalipa kwa mpesa na kungoja niletewe mpaka nyumbani. Ingawa wakati mwingine kuna changamoto za kuchelewa kwa mzigo bado naona ni njia rahisi na ya kisasa ya kufanya manunuzi.

Mimi upenda kupiga picha mara kwa mara. Hasa ninapokuwa na marafiki zangu, au ninaposafiri kuenda sehemu mpia. Naweza kusema kuwa kila siku mimi upiga picha, angalau moja. Iwe ni selfie au picha ya mazingira ninayo yaona. Napenda kutumia simu yangu kwa sababu ni rahisi kubeba na picha zake zinatokea vizuri sana. Picha hunisaidia kutunza kumbu kumbu za maisha yangu na mambo muhimu ya nayo nifurahisha. Bada kupiga mara nyingi mimi hujitunza kwenye simu yangu au kuzituma kwenye mitandawe ya kijamii kama instagram ili marafikizangu waone.

Kila asubuhi, utaratibu wangu huanza na kikombe cha chai ya maziwa. Napenda chai yangu iwe na viungo kama tangawizi na mdalasini kwa sababu inanipa nguvu ya kuanza siku. Mimi huandaa chai hii mapema saa kumi na mbili asubuhi kabla ya kuenda kazini. Huwa naweka sukari kiasi kidogo tu ili nisipoteze ladha halisi ya majani chai. Wakati mwingine, wakati wa mchana, mimi hunywa kahawa nyeusi ili kunifanya nikae macho na kuwa na umakini zaidi kwenye kazi yangu.

Mimi hupenda sana kula nje ya nyumbani. Hasa wakati wa wikendi, nikiwa na familia yangu au marafiki. Sehumu ninayopenda zaidi ni mikahawa inayopika vyakula, vya asili, vya kitanzia kama vile wali na samaki wa kupaka au nyama choma au piza. Napenda kwenda kwenye mikahawa yenye mazingira ya utulivu na hewa safi ya nje. Sababu kubwa ya kupenda kula nje ni kupata ladha tofauti na ile ya nyumbani. Na pia ni fursa nzuri ya kupumzika na kupiga hadithi na wapendwa wangu baada ya kazi nyingi za wiki nzima.

Mimi hujaribu kunywa maji angalau lita mbili za maji kila siku kwa sababu najua ni muhimu kwa afya yangu. Kwa kawaida, mimi huanza siku yangu kwa kunywa glasi moja ya maji mara tu baada ya kuamka. Baada ya hapo, mimi hubeba chupa yangu ya maji kazini ili kuhakikisha nakunywa maji kidogo kidogo kutwa nzima. Kunywa maji ya kutosha kunanisaidia kujisikia mwepesi kwa kuwa na nguvu na pia inasaidia ngozi yangu kuwa nzuri na yenye afya.

Ndiyo, mimi hupenda sana kusoma maoni ya watu mtandaoni. Hasa kabla sijaamua kununua bidhaa fulani au kuenda sehemu mpya. Maoni haya yanatusaidia kuelewa uzoefu wa watu wengine ili tusifanye kosa. Kwa sababu kosa ni kosa wakati unapoirudi Mara nyingi, mimi husoma maoni kwenye mitandao kama Instagram au Google Maps. Ingawa wakati mwingine kuna maoni ambayo siyakweli mingi yanatoa picha halisi na huduma au bidhaa kusoma maoni kunanifanya nijisikie mwenye ujasiri zaidi Kabla ya kutoa pesa yangu kwa ajili ya kitu chochote.

Baada ya kazi ndefu ya kutwa nzima, njia kuu nina yotumia kupumzika ni kusikiliza mziki, wataratibu, au kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina. Wakati mwingine, mimi upenda kufanya yoga, au kutafakari, meditation. Kwa dakika kumi tu, njia hizi zina nisaidia sana kutuliza akili yangu, kuondoa msongamano wa mawazo, na kuupa mwili wangu na fasi wa kujirejesha nguvu Nilijifunza mbinu hizi mwaka mmoja uliopita na zimebadilisha kabisa jinsi ninavyo jisikia kila jioni.

Ndiyo, mimi napenda sana kula popcorn Hasa wakati ninapotazama filamu nyumbani au nikiwa kwenye jumba la sinema Napenda popcorn zenye ladha ya siyagi na chumvi kidogo kwa sababu ni tamu sana na rahisi kutafuna Mara nyingi mimi huziandaa mwenyewe nyumbani kwa kutumia mashine ndogo ya jikoni kula popcorn kunanifanya nifurahie zaidi muda wangu wa kupumzika na ni kitafuno ambacho hakichoshi hata ukila kiasi kikubwa.

Ndiyo napenda sana kupiga picha kwangu mimi kupiga picha ni njia mzuri ya kutunza kumbukumu za maisha mara nyingi mimi hutumia simu yangu kupiga picha za mandhari maua na pia marafikizangu tunapokuwa pamoja siku hizi teknolojia imefanya iwe rahisi sana kwa kila mtu kuwa mpiga picha napenda sana kuangalia picha za zamani kwa sababu zinafanya ni kumbuke nyakati za furaha Kwa kweli picha moja inaweza kuelezea hadithi ya maneno elfu moja Hio ndio sababu kila ninapoona kitu kizuri huwa sitosheki mpaka nipige picha.

Kulinda nenosiri ni jambo la muhimu sana katika ulimwengu wa sasa wa kidigitali. Mimi huhakikisha kuwa nenosiri langu ni gumu kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama maalumu. Pia si jambo la busara kutumia nenosiri moja kwenye akaunti zote. Mimi hujaribu kubadilisha manenosiri yangu mara kwa mara ili kuzuia watu wasihusika kuingia kwenye akaunti zangu. Hatimaye ni muhimu kutomwambia mtu yoyote nenosiri lako. Hata kama ni rafiki wa karibu ili kulinda usalama na taarifa zako kibinafsi.

Ndiyo, napenda kupika sana. Kwangu mimi kupika ni sana. Na pia, ni njia nzuri ya kuonyesha upendo kwa familia yangu na rafiki zangu. Mara nyingi napenda kupika vyakula vya asili kama vile ugali, nyama choma na mboga mboga. Pia mimi ufurahia kujifunza mapishi mapya kutoka kwenye mtandao au vitabu vya mapishi. Hakuna kitu chenye kuridhisha kama kuona watu unaowapenda. Wakifurahia chakula kitamu ulichokitayarisha kwa mikono yako mwenyewe. Kupika kunanisaidia kupumzika baada ya kazi ngumu ya kutu nzima.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya kiangazi. Napenda wakati huu kwa sababu kuna jua kali na anga huwa safi kabisa. Kiangazi kinanipa nafasi ya kutoka nje na kufurahia asili kuenda matembezini au hata kutembelea fukwe za bahari na marafiki zangu. Pia mimi hufurahia majira ya masika kwa sababu ya mvua inayofanya mazingira yawe ya kijani na yenye kuvutia lakini kiangazi kitabaki kuwa chaguo langu la kwanza kwa sababu ya hali ya hewa ya joto ambayo inanifanya nijihisi kwenye mwenye kuchangamka na furaha kila siku.

Mimi ni shabiki mkubwa wampira wa miguu na timu nilio ipenda tangu utotoni ni manchester united Napenda timu hii kwa sababu ya historia yake kubwa na mchezo wao wakushambulia Kila mwishoni mwawiki mimi hufurahi sana kukaa na marafiki zangu tukitazama mechi zao kwenye runinga ingawa timu inapitia nyakati ngumu mara nyingine bado nawapa support kwa moyo mmoja hakuna kitu chenye msisimko kama kuona timu unayoipenda ikifunga goli katika dakika za mwisho mpira wa miguu unaleta umoja na furaha na hiyo ndio sababu naipenda sana timu yangu.

Mimi napenda sana kunywa chai hasa wakati wa asubuhi na jioni. Napenda chai ya maziwa yenye viungu kama tangawizi na mdalasini kwa sababu inafanya nijisikie mchangamfu. Ingawa watu wengi wanapenda kahawa ili kupata nguvu ya kazi. Mimi naona chai ina utulivu wa kipekee. Kila asubuhi kunywa kikombe cha chai moto ni sehemu muhimu ya ratiba yangu. Inanisaidia kuanza siku kwa amani na umakini. Wakati mwingine mimi hufurahia kunywa chai na marafiki zangu huku tukipiga hadithi mbali mbali kwa kweli. Kwangu mimi chai ni kinywaji bora zaidi kuliku kahawa.

Kusema kweli, mimi hupenda chakula cha haraka. Mara chache. Hassa ninapokua na shuguli nyingi na sina muda wa kupika. Chakula kama chipsi, kuku wa kukaanga na baga. Huwa na ladhaa nzuri na hupatikana kwa urahisi sana mjini. Hata hivyo, najua kuwa si vizuri kula chakula cha haraka kila siku. Kwa sababu kinaweza kuathiri afya yangu. Mimi hujaribu kula vyakula vya asili na mboga mboga nyumbani Mara nyingi zaidi ili kulinda mwili wangu Lakini mwishoni mwa wiki mimi hufurahia kutoka na marafiki zangu na kula chakula cha haraka kama sehemu ya kujipongeza baada ya wiki ndefu ya kazi.